Ndiyo kutoa sadaka wa mchango ni jambo muhimu sana kwangu na kulichukia kwa moyo na dhati. Mimi huona sadaka siyo lazima uwe pesa mingi, lakini iwe kitu unato unacho kwa nia safi. Mara nyingi natoa kulingana na uweso wangu. Iwe ni kusaidia mtu mwenye uitaji, kuchangia shughuli za kijamii au kusaidia sehemu ya ibada. Sadaka inanifundisha unyenyekefu na kunikumbusha kuwa kile kinilicho nacho siyo changu pekeangu. Kuna wakati wengi wanapitia changamoto na mchango mdogo unaesa kubadilisha siku ya mtu kabisa hio feeling ya kujua umefanya kitu chema kwa mtu mwingine hunipa amani na moyo sana. Pia naamini sadaka ineleta baraka siyo kazini tu kwa njia mali tu lakini pia kwa afya amani ya akili na mahusiano mazuri. Wakati mwingine hata kusaidia kwa maneno mazuri kusikiliza mtu au kutoa muda wako ni ya ine ya sadaka. Kuhujumu la kutoa sadaka hunifanya nijisikie niko connected na jamii inajilenga kiroho na kunifanya nithamini zaidi kile nilicho nacho ni tabia napenda kuendelea nayo maishani ju inafanya niwe na mtu bora zaidi.

Ndiyo, napenda sana kusafiri na mara nyingi napenda kutumia GPS kuliko Ramani ya karatasi. GPS, inanisaidia kupata route sahihi araka na kwa urahisi. Hasa nikisafiri sehemu zizisojulikana. Inafanya nishi nish nishidwe na kupotea na pia kuokoa muda mwingi. Lakini pia, napenda Ramani ya kawaida wakati napenda planning ya mapema au kuona train kwa ujumla. Ramani inanipa sense ya exploration, nakujua ni wapi ninaenda. Sio tu kufuata route moja kwa moja. Kusafiri na GPS au Ramani hunifanya nijisikie independent na pia hunipanua horizon zangu. Hii ni furaha ya kuona sehemu mpya kuexprience tamaduni tofauti na pia kujifunza njia mpya za maisha. GPS ni msaada mzuri lakini Ramani inabaki kuwa adventure kidogo ya akili.